Ndiyo, nimewai jifunza kupiga gita maramingi, lakini sijafaulu kwa sababu nafikiria siwezi piga gita kuburudisha watu. Kwa hivyo, nimejaribu kupiga gita na imenishinda. Mimi tamasaha nikiona watu wakipiga gitaa na sema, ningejua kama hawa watu, ninge furahi sana.

Kwa kawaida, mimi napenda kuenda safari, saa ya kutembelea nikiwa na familia yangu. Kwa mfano tunaeza panga safari ya kuenda kama Mombasa, pwani kutalii huko. Ama tunenda kwa hoteli kubwa kubwa, kukula chakula cha chanjio, narudi nyumbani. Kwa hivyo mimi napenda kusafiri nikua na familia yangu.

Mimi napenda mkate ambao hauna sukari ambao kwa jina maarufu kama mkate mwekundu. Mkate mwekundu huwa unashibisha araka na huna madhara ya kiafya kama mkate mwingine kwa sababu hauna sukari mingi ambao inaleta magonjwa kama vile kupanda kwa damu amu kuwa na ugonjwa ya kisukari.